Wakati wa msongo wa kazi huwanga napenda sana kuomba ushirikiano kwa wenzangu yaani huwanga napenda sana kuomba msaada kwa lengo la kurahisisha kazi husika ambayo naifanya Lengo ni kuonyesha ushirikiano kwa wenzangu ata kama siku na wao wakiwa na msongo wa kazi naweza kuwasaidia.

Napenda kuchora michoro mbali mbali Ikiwemo nyumba miundo mbinu mtu barabara daraja wanyama Kwa manufaa mbali mbali Kwa mfano wanyama aina ya pundamilia wanyama aina ya ngombe swala Kwa ajili ya kuvutia watalii.

Huwanga na kunywa lita tano kwa siku, yaani asubuhi na kunywa lita mbili kabla sijala chochote, kabla sijanywa chai, baada ya breakfast sani na kunywa tena lita moja. Navuta tena masaa tano mbele kwenye lunch tena na kunywa lita moja, baada ya hapo usiku tena natakiwaa kunywa lita moja.

Ndiyo napenda kulima bustani, yaani bustani ya nyanya, matikiti, maembe, machungwa na matunda mengine mengi. Kiufupi tu huwaga natumia njia ya umwagiliaji wa ndoo kwa sababu ya ukosefu wa miundombinu. Tukijumulisha pampu za kumwagilia. Ndiyo huwaga na uhaba na hizo vitu.

Nishawai kusafiri mikoani do mahali pazuli pekee yaani kutoka mkoa wa mwanza kuenda mkoa wa kilimanjaro Kilimanjaro ni mahali pazuri sana penye mvuto pakiongozwa na mlima kilimanjaro yaani kileleni ambapo huwaga inavutia watalii wengi sana.

Ningependa kuona maendeleo ya miundo mbinu kwenye jamii, yaani ujenzi wa barabara, madaraja, shule, hospitali na miundo mbinu mingineo mingi ambayo itakuwa na manufaa kwenye jamii kwa mfano bomba la maji, visima, pamoja na maji ya kunywa yanayopita kwenye majumba ya watu.

Umeme unapokatika huwaga nawasha taa yangu ya simu na kumulikia mahali ambapo nahitaji kufanya kazi. Yaani huwaga sipendi kusimamisha kazi kwa sababu ya umeme umekatika. Nitawasha taa ya simu ama mshumaa na kuendelea kufanya kazi ambayo nilikuwa naifanya. Ili mradi tu kazi yangu iende mbele.

Napenda sana kinywaji cha baridi aina ya soda ambayo ni ya sprite yaani iwe imetolewa kwenye friji ikiwa ya baridi ndo natumia kwa sababu huwaga inanistimuleti sana ubongo wangu na najisikia vizuri endapo nikiinywa ukiilinganisha na vinywaji vingine.

Napenda sana mfumo wa software wa simu kwa sababu uwaga unanifanya nafikisha ujume kwa uhalaka zaidi ukilinganisha na mifumo mengine kwa sababu unaniwezesha kuwasiliana na watu walioko mbali bila kutumia gharama wala nguvu nyingi. Kupitia huo mfumo wa software wa simu.

Napenda sana kuzungumza ama kuongea lakini kuandika sipendi kwa sababu kuandika naona inachukua muda mrefu sana kuwasilisha ujumbe au kutimiza lengo lako ambalo umelikusudia ila kwa njia ya kuongea unawasilisha ujumbe wako mapema sana ukilinganisha na kuandika kopi.